Nikishughulikia wateja ninajitahidi kuwa mwenye heshima, mvumilivu na makini. Kwanza nasikiliza kwa makini kile wateja wanachosema, kuhakikisha nimeelewa tatizo au mahitaji yao bila kuharakisha majibu. Hii inanisaidia kuepuka makosa na kuhakikisha wateja wanahisi kusikilizwa.